Kuna vitu vingi napenda kununua. Hakuna kitu kimoja nasema napenda zaidi kununua. Napenda kununua vifaa vya elektroniki. Kama simu Sound system TV. Pia napenda kununua vyakula aina aina ya vyakula matunda Proteins. Napenda pia kukununua Nguo Saa Vitu ni vingi vya kununua hakuna kitu kimoja ninacho kipenda kununua zaidi ya kingine.

Kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni ile uhusiano kati ya wafanyi kazi ya kati ya wadosi ama wakubwa na wafanyi kazi wao na ile kuweza kufikia set goals.

Nikitawaza nje ya dirisha nawezo kuangalia barabara. Miti majengo na napenda kutaza nje wakati wa usiku. Kwa sababu ya hile manthari na ile view view ni mzuri wakati wa usiku. Kinacho badilika na kutokana na msimu. Ni barabara haiko bizi na watu ni wachache kwenye barabara. Lafu kama ni msimu wa mvua. Kuna pia inakua cloudy, kuna fog. Na penda kutazama inje wakati msimu wa mvua. Kwa sababu inaleta ile clean view. Na pia kwangalia fog na mawingu. Inaleta sense of serenity and tranquility.

Napenda sana kujaribu teknolojia mpya kama teknolojia ya AI na teknolojia zingine ambazo zinaendaelea kuimprove. Na zina rahisha jinsi tunavyoishi na zinaweza pia kufanya kazi kwa haraka. Teknolojia pia ya robotics, na teknolojia ya automobiles, na pia teknolojia mpya ya AI kwa simu, AI phones. Ndo teknolojia ambazo napenda sana kuzijaribu mpya.

Tuna uhusiano wa heshima. Uhusiano wa kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja. Kuwasikiliza kuchukua advice kwao na kufuata mienendo ambayo wamekuwa nayo. Kusikiliza vipindi nao kutembea, kusafiri, pamoja, kula kusherekea pamoja, misimu ya sherehe. Tuna uhusiano mzuri kabisa.

Sipendi baridi au joto napenda warm environment sipendi baridi baridi utapendajy baridi joto pia ikikuwa wa nyingi ambaye unakuwa uncomfortable. Lakini the perfect condition ni a warm environment.

Chukula nachokipenda nikile kiko na mafuta ila si mafuta mingi. Kisicho na mafuta kinakulika lakini haina haina ladha kama ile yenye ina mafuta.

Sana sana napenda filamu za comedy na action. Comedy naiona mara kwa mara. Ile niliyoipenda, ningependa kuiona kuirudia hata kwa kuiona tena. Ile ya action pia naipenda, na nimeiona mara mingi nikirudia na ningependa kuiona tena. Kwa sababu ni interesting. Nakaa muda mdogo, ama miezi kadhaa tena narudia kuiona.